Umewai fanya kazi ya kujitolea kusema ukweli ndiyo yaa nimefanya kazi ya kujitolea marakadha wakadha Marakadhaa nilipofanya kazi ya kujitolea ilikuwa wakati nilipo kuwa shule nikisoma Mwalimu waliitaji mwanafuzi kuweza kusaidia kufundisha wale walimu wanafunzi waloo kidato cha chini Wakati mwalimu wao alikuwa hayupo hapo ndipo nilipo nilijitolea marakuanza kuunda kuwa fundisha wale wanafunzi kusema ukweli nilijifunza mi pia kulingana na ile kazi ya kujitolea nilijifunza Nilijifunza kupitia kuwafunza wale watoto hiyo nayo ilikuwa kitu nzuri kwa mgu Hapo nao nilisaidia paka mwalimu alipo kuja kuendelea sasa kusema hapo siku nilipongezwa bila malipo hiyo na nilikuwa ni kazi ya kujitolea nilikuwa nilikuwa nilikuwa mwenyewa staki mwenyewa Tafundisha tu mwenyewa Wakati wa pili nilipo jitolea ilikuwa na wakati nilipo kuwa nimehudhuria sherehe yenye ilikuwa kulikuwa na upungufu wafanyakazi pale mwenye sherehe aliitaji mtu wakuwasaidia kazi mbalimbali pale kwenye sherehe ile Napo nika jitolea kuweza kuwasaidia Nika wasaidia kazi za mkono hapa na pale hata kama zingine sijawai fanya lakini niilikuwa tayari kujifunza vinye inavofanywa nieze kufanya mi pia nieze wasaidia wale watu angalau pia tupunguze ile kazi na iyeze kukamilika kwa haraka nilipomaliza walinipongeza bila malipo iyo hapo nilikuwa nimejitolea kwasabbau mwenyewe nilitaka kujitolea pale kasababu mwenye sherehe ile tulikuwa tunajuwana na ni mtu wangu wa karibu sasa singetaka kumwacha aumie pekee yake hapo na nilipojitolea sasa kumsaidia yule rafkia yangu pale.

Ni nini kipao mbele kazini kwa mawasiliano? Kitu cha kwanza kwa mawasiliano, lazima ukue unaweza kuongea ile lugha wanaoongea wale wenzako pale kazini. Kama hamwezi hamuongei lugha moja, itakua ngumu kuwasiliana nao. Hicho ndio naona ni kipaombele, lazima uweze kuongea lugha yao. Kama ni kiswahili, iwe kiswahili. Kama ni kingereza, kiwe ni kingereza. Isikue wewe unaongea kiswaili wale wanaongea kingereza Hamtaweza kupata Hamtaweza kuelewana hiyo ndo kitu muhimu katika mawasiliano pale kazini na lazima ukue mchangamfu ukue mchangamfu ukue unezakujuana na watu kadha uweze kusalimiana na watu, uweze kujulia hali watu kuongea na watu ni kitu muhimu kwa sababu inezakusaidia kwa jambo nyingi sana Unezahitaji usaidizi wa mtu, lazima muwasiliane ndo aeze kusaidia.

Rangi yako ya kupendezwa ni ipi. Rangi yangu ya kupendezwa. Tuseme rangi ya samawati. Imenipendeza kutoka nikiwa mtoto na ina inaendanga vizuri na watoto haswa watoto kiume. Rangi ya ya samawati ndo rangi mimi ninayoipenda kutoka utotoni.

Ni hekima gani umejifunza maishani hekima ilio nifunza maishani ni kukua mpole usikuwe na haraka ya kufanya jambo kukua na haraka ya kufanya jambo unaweza fanya kosa kupitia haraka yako lazima ukuwe mtulivu upange utafanya nini hii hishuguli imekua hivi nitafanya vipi niweze ku kukupishana na hii shuguli lazima ukue mtulivu.

Unajihisi vipi kusubiri kwenye mstari. Kusubiri kwenye mstari, unalingana mstari, unatoshana vipi. Mstari ukiwa mrefu, kusema ukweli huo, huwa inachosha. Inachosha kiakili, inachosha kimwili. Na kama una haraka ndiyo mbaya zaidi, kwa sababu kama una haraka utaona kama unacheleweshwa. Heri urauke mapema, ufike mapema. Kwa sababu kusubiri kwenye mstari, unachosha kweli.

Je, unawafahamu majirani zako? Ndiyo nawafahamu majirani zangu kwa sababu naonana kila siku na tunaongeleshana kila siku mimi na wao Ndiyo nawafahamu wote walioishi wanaoishi karibu na mimi ambao ni majirani zangu.

Unatumia njia gani ya usafiri kila siku? Mimi natumia boda boda au matatu kwa usafiri wangu wa kila siku kwa sababu sinagari yangu ya kibinafsi. Kwa hivyo natumia matatu ama boda boda kulingana na kule nakoenda na umbali wa safari.

Unapendelea viatu gani kwa sasa nina kiatu maalumu ninachokipenda lakini sana sana Napenda viatu vya Nike, hivyo ndo ninavopenda, kulingana na umri wangu mimi ni kijana na hizo ndo vijana wanavaa kwa sasa kupendeza na kuonekana kidogo kijana hizo ndo viatu ninavyovipenda mimi.

Unatumia muda wako wa bure vipi mimi natumia muda wangu wa bure kupumzisha akili baada ya siku ndefu na kufanya kazi mingi Mimi naeza lala ama ni niangalie kipindi ama ni some Haswa kusoma vitabu mimi napenda kusoma vitabu kujifunza mingi.

Je, unapenda kuogelea, ndio mimi napenda kuogelea nimeogelea kutoka nikiwa mtoto Nimeshiriki mashindano ya kuogelea nimeogelea maisha yangu Karibia maisha yangu yote nimeishi kuogelea Napenda kuogelea haswa kwa bahari kwenye vidimbwi vyote mi napenda.

Unashugulikia makosa vipi kazini, mimi unashugulikia makosa kazeni kwa kuzingatia kosa lenyewe, kuangalia kosa imefanya na nani, na nini imefanya paka hiyo kosa ilikafanyika, ndio niweze kupata jinsi ya kuitatua hilo kosa. Ya, hivyo ndo mimi usuluisha makosa na ushugulikia makosa yanao fanyika.

Unapenda kuandika ama kuongea kusema ukweli inalingana ni nini kuna vitu za kuandika na kuna vitu za kuongea hazitaji kuandikwa lakini kama ningepopenda mimi heri tuongee ndo uone mtu anavyochukulia jambo unavomwambia anachulo kwa makini ama kwa mzaha.

Ye umewae tembelea ziwa ama mto mimi haswa utembelea ziwa kwa sababu naishi karibu kwenye ziwa ziwa la lake victoria hukununa kuishi so mimi nyatembelea ziwa maramingi na hupenda kuogelea kwenye ziwa yaa ziwa la victoria.

Aina gani ya keki unayopenda? Kwa sasa sina keki maalumu ninayopenda Mimi borake ni keki na ina sukari vizuri, napenda keki kusema ukweli mimi napenda keki, sichagui keki ni gani, wala gani Mimi napenda keki, borake iwe tamu, nitakula hilo keki.

Kusema ukweli kuzungumza kuhusu siasa, mimi spendi siasa mara nyingi na spendi kujishuhulisha na siasa kwa sababu mimi si shabiki wa siasa Mimi ni mshabiki tu wa michezo kama kandanda kama haya lakini siasa mimi sijihusishi na siasa.

Unapenda kucheza na watoto ndio mimi napenda kucheza na watoto napenda kucheza na watoto kwa sababu Napenda watoto watoto ni viumbe vizuri sana wakiwa wadogo hawana mambo mingi Naweza bebeleza mtoto anyamaze akilia Mimi kupenda kweli napenda watoto napenda watoto sana.

Mimi chakula ni nacho kipenda ni chakula kinacho itwa biryani. Na ambapo ni wali na nyama na mchuzi chakula ichi nilikila marakwanza kwenye sherehe ya rafki yangu. Kutoka iyo siku ni mekuwa nikikipenda na nakipenda kikiwa kimepikwa na nyama ya kuku Marakwanza kukila nilikila kwarusini na mwisho kukila. Ile kuwa wiki iliopita.

Unapenda kula wali au ugali? Mimi kusema kweli unapenda kula wali, ukiwa na mchozi, na nyama, na vyazi. Hicho ni chakula nachokipenda kuliko ugali. Ugali nala lakini sii. Si ninachokipenda sana. Lakini nala ugali. Lakini nina chokipenda, ni wali.

Je, unapiga kura, ndiyo mimi napiga kura na mimi piga kura kama mara moja pekee yake Mara moja piga kura, tukingoja uchaguzi unaokuja mwingine nipige tena kura Tukipiga kura, ndiyo nimepiga kura.

Niambie kuhusu mziki unaopenda mziki mi naoupenda ni mziki wa bongo. Napenda bongo sana na msanii nayemsikiza sana msanii nayemsikiza sana ni Duiamond platnumz kutoka Tanzania. Huo ndio msanii nayemsikiza sana Ikifuatana na mario.

Unafanya nini wakati umeme unapo katika? Wakati umeme unapo katika umeme utoka inje ni kakuenda kutembea ama nikaenda wanjani kucheza ama nikaenda baharini kuogelea. Mambo ni mengi ya kufanya. Kama ni usiku basi nitalala. Kuna siwezi toka inje usiku.

Tabia gani ya watu inakuchukiza? Tabia nayo ichukuza kwa mtu ni ile tabia mtu haeizi ongea kwa sauti ya chini. Mtu lazima aongee kwa nguvu. Hiyo kitu inachukiza masikio, inasumbua masikio, inanikosesha raha hiyo kitu nakichukia.

Ndiyo napenda chakula cha haraka Ndiyo napenda chakula cha haraka haswa ikiwa mchana mchana ndo mara nyingi napenda chakula cha haraka, Kwa sababu haina mambo mingi ni kununua tu na kukula.Yaani napenda chakula cha haraka mchana Lakini usiku sipendi kula chakula cha haraka.

Unapenda wanyama wa aina gani? Wanyama ninaowapenda ni umbwa. Umbwa ndo nawapenda sana wala nyama ni wanyama wenye upendo urafiki na bado wenye ulinzi. Wanaeza kulinda, wanaeza kuonyesha mapenzi nawapenda mbwa sana.

Je, unapenda hesabu ndiyo napenda hesabu kwa sabu lazima nifanye hesabu kila siku maisha ni ninapolipa nauli lazima nipige hesabu Ninalapolipia vitudukani lazima nipige hesabu so ya hesabu ni kitu ya kila siku maisha ndo mana kenaipenda.

Je, wanapena mziki wa jadi. Je, wanapenda mziki wa jadi. Huwa nawaskiza wakati wangu wa kutulia tu wakati sifanyi lolote. Basi naeka mziki wangu na uskia. Namahali hamna kelele ndozi ama katisifanyi lolote. Ndo maaana naeza kuweka mziki wangu, niskia ni uenjoy.

Uzoefu gani wa kazi Umekufundisha zaidi Uzoefu wa kurauka kazini imenifundisha mengi Nimeona wengi wakipoteza kazi kwasababu ya kuchelewa kazini lazima uwe ujizoeshe kurauka kazini Kurauka kazini ni kitumuhimucsana inafurahisha mwajiri wako.

Unafanya nini usiku kabla kulala. Kabla ya kulala mimi huangalia kama nimeweka kila kitu vizuri, nimefunga milango, nangalia kama kila kitu kipo salama, kisha najiyatarisha, naenda kuoga, alafu naenda ni kalale.

Kipawa gani una? Sina kipawa cha kuimba. Nimejaribu kuimba lakini sauti yangu hainiruhusu kuimba. Kwa hivo nimebakia na vipani ninazo vifanya lakini kuimba siwezi. Sina hicho kipawa cha kuimba kama wengine. Yenye sauti nyororo.

Ndiyo nishawahi nunuwa tikiti za Tukio, nilikuwa nimeenda kuangalia mchezo, mchezo wa kandanda, ikabidi ninunue tikiti, yenye ilinikosti pesa kidogo Kwa hivyo kama ni kununuwa tikiti, nimenunua mara kadhaa, tikiti za michezo na matukio kama kuenda kuangalia msanii ama mambo ingine.

Napenda chakula chenye mafuta, lakini kisiwe chini mafuta mengi Hasa kwa nyama, kama nyama vile, napenda nyama yenye mafuta, mafuta, napenda sana ikiwa moto, uzuri Chakula kisicho na mafuta huwa napata sii hakina ladha, ninaavyo taka.

Unasherehekea mwaka mpya vipi? Mwaka mpya ninausherehekea nyumbani na familia na marafiki wawili watatu wanao kuja nyumbani. Tunasherehekea mwaka mpya kuenda kutembea nje mimi hapana. Sio mambo yangu napenda kukaa nyumbani. Nifurahikie.

Ulikuwa unapenda kufanya nini utotoni, nikiwa mtoto nilikuwa napenda kwenda baharini kuogelea, mimi mpiga mbizi napenda kuogelea kutoka utotoni, hiyo nimependa adi wa leo lakini kuogelea kupigia mbizi ndio mambo yangu, ni hiyo ndo nachokipenda kufanya.

Ye unatumia teknolojia ya sauti Kwa sasa situmii teknolojia ya sauti lakini iwapo niko kazini huwa natumia teknolojia ya sauti kwa sasa situmii kipaza sauti Kwa sa natumia tu ili ya kawaida ndio nachokitumia kwa sasa.

Unapenda kufanya nini na rafiki zako mimi na rafiki zangu tunapenda kucheza video Tunapenda kucheza michezo ya video kama kandanda na call of duty tunapenda sana kucheza video badhala kuenda kutembea tunapenda kukakaa nyumbani na kucheza michezo video.

Je, umewai kuenda kwenye tamasha la muziki ndio, nimewai kuenda kwenye tamasha la muziki Nikaenda kuona wasanii mbali mbali, nikaskia nyimbo mpya mpya, nikasherekea, nikafurahi nimeenda kuona wasani, wadogo na wasani wakubwa wote kwa jumla.

Mimi hura uka asubui masaa kama ya saa kumi na mbili asubui nafanya mazoezi yangu mawili matatu kisha niende nikaoge, nikisha oga naenda kunywa kia mshakinywa Baada kunywa kia mshakinywa ndo zaza ninaenda kuanza siku yangu.

Changamoto gani unazo kutana nazo kazini changamoto kazini zipo kadhaa na changamoto kazini nayo ipitia kwa sasa kazini kwetu hakuna umoja kila mtu anataka afanya kazi yake peke yake bila ushirikia no wa mtu hii inafanya hakuna maendeleo kazini.

Unaweza kueleza nzoezi gani mazoezi yako ya kila siku. Mimi mazoezi inayofanya nafanya asubui. Za asubui huwa nafanya tu nyumbani peke yake. Na jioni pia huwa naenda kwa gym kufanya mazoezi yangu. Kuinua chuma, kukimbia. Naenda pia kushida michezo katha inayosaidia.

Je unapenda hesabu Ndiyo napenda hesabu kwa sababu huwa natumia hesabu kila siku maishani kulipia fare, natumia hesabu kupija fare, kununua vitu napigia hesabu, hizo vitu zimegharimu pesa ngapi Ndiyo so hesabu lazima nipende kwa sabu naitumia kila siku.